Mimi napenda watu wakarimu na wanaopendana, mtu mkarimu ni mtu ako na hisia nzuri na naweza kuishi naye kwa muda bila kugombana kwa kuwa mimi sipendi watu wasiokuwa wakarimu wanaojiekea vitu vyao halafu wanakuja kukitoa kitu chako.

Hapana sisomi gazeti mara mingi sisomi gazeti kwa kuwa ambacho kiko kwa gazeti natazama kwa runinga na ni rahisi. Gazeti mahali ninaishi ni ngumu kupatikana na siwezi pata virahisi na pia hakuna haja ya kulipia gazeti na naweza ona televisheni bure.

Kazini nikikumbwa na tatizo na enda kwa manager, namwambia jinsi kila kitu imefanyika alafu ndo ananisaidia na suluhisho, na kama si jambo kubwa la kufikishia manager, najitatulia mimi mwenyewe, nakaa kwanza nafikiria.